Hapana, mimi sikipendi chakula cha haraka napenda chakula ambacho nakula nikua nimetulia Chakula ambacho nitakula nishibe vizuri Sipendi chakula cha haraka haswa haswa chakula ambacho nikila nitasikia njaa haraka napendelea vyakula ambavyo vina nguvu ambavyo nitakula nikiwa nimetulia.

Mi nilikuwa mpenzi wa mchezo ya kitoto kama vile mpira wa miguu aswa aswa nikicheza na watoto wenzangu Pia tulikuwa tunacheza mchezo mingine mingi kama vile mchezo kujificha na kutafutana Pia tulikuwa tunacheza mchezo ingine ambayo tungeunda vitu kama vile wanyama tukitumia udongo.

Mimi hufanya mazoezi ya kutembea na pia kukimbia. So haswa majioni wakati jua limetulia, mimi huenda kutembea na pia kukimbia. Kwa mimi hukimbia pia kila siku, hivi hivi majioni haswa saa kumi na mbili ya usiku. Ama saa kumi na, ama kuanzia saa kumi na moja hivi wakati jua limetulia tuli. Pia mimi napenda kujaribu kucheza michezo pia kama michezo kama vile kandanda mpira wa vikapu kadhalika Lakini mimi ni mpenzi pia kukimbia napenda kufanya mazoezi ya kukimbia kila siku So nikifanya mazoezi mimi husikia mwili umetulia na mwili umechangamka nasikia mimi ni mchangamfu na mwenye ninatija kufanya mambo tofauti nikitoka kufanya mazoezi.

Sisi hupenda kuzungumzia mambo wa kifamilia, pia mambo ya maisha, mambo ya maisha kwa ujumla. Pia sisi tunapenda kucheza mchezo wa kifamilia, mchezo ambayo italeta furaha na amani katika familia yangu. Pia sisi upenda kufanya mazoezi, pia tunaweza kutembea kama vile kutembea, kwenda kutazama wa nyama na kadhalika.

Mimi huwasiliana wafanyi kazi wenzangu kupitia kwanjia mazungumza wa moja kwa moja wakati tunajadiliana mambo katha kuhusu kazi kuhusu kazi kuhusu maswala ibuka kwenye kazi na pia mimi uzungumza nao kupitia mitando wa kijami Aswa aswa wakati niko na jambo la kusema ama tuko na kazi ambayo tunafaa kufanya na wakati huo kila mtu ameenda majumbani kwa kwa hivyo Tunaeza asiliana kwa njia pia simu kupigiana simu Tuzungumze mambo katha ya kikazi na pia katika mitandoa ya kijaami Tunazazungumza na tunazachati pia.

Wafanyikazi ambao wanajitolea wafanyikazi ambao nafanya nao kazi wanajitolea na ni wafanyikazi wenye mapokezi mazuri haswa haswa wanaeneza uwiano na utengamano katika kazi yetu tunapenda kusaidiana katika mambo kadha wa kadha katika kazi yetu kwa hivo mimi nawapenda sana kwa sababu wanafanya mazingira kuwa mazuri kwa kila mfanyikazi Pia mazingira yenyewe ya kikazi mazingira safi ambao yametunzwa vizuri.

Mimi ni mtu anayependa kuuliza wenzangu mahali ambapo nimeshindwa na kazi. Kwa hivo, uthaifu wangu kwa jambo fulani, kama jambo fulani limenilemea, mimi hukua mkweli na naomba msaada kwa wafanyikazi wenzangu. Pia naweza pia fwata mawaidha kutoka kwa wafanyikazi wenzangu na pia mabosi wangu nazo uliza jambo ambalo kikweli sijalielewa vizuri ama limenitatiza wakati nafanya. Ndiposa wakati mwingine niweze kulitatua mimi mwenyewe.

Mimi hujumulisha wenzangu katika majadiliano kwa jambo ambalo lina tashwishi Hili tuweza kuzungumza tuone jinsi ambavyo tutaweza kulitatua Pia tunaweza tafuta mwafaka kutoka kwa taasisi nyingine ambazo zinaweza kukua, zinaweza kutatua jambo hilo Kwa hivo pia jambo likitulemea tunaeza uliza mabosi wetu Ama pia wataalamu wengine kutoka nyadhifa ama kutoka makampuni mengine.

Ndio, nimetembelea maziwa mengi sana na mito, hasa kwetu kuna mito mingi sana, mimi nilikuwa natembea nikiwa mdogo, hata sai nikiwa mkubwa, kwa sababu kuna ukosefu wa maji wakati mwingine inatugharimu tuende, mtoni kuchota maji ya kutumia maziwa nimeona, kwa sababu nimetembea maeneo, fulani kujiburudisha na kutazama jinsi mazingira, yalivyo mazuri. Kwa hivo nimetembea kwa maziwa mengi kama vile nakuru, bogoria na kadhalika.

Ushauri ambao ndapemtu anao anza kazi ni kuwa ajitume katika jambo analo fanya. Sipende kujilinganisha na wenzaki afanya kazi yake kwa waledi mkubwa na kwa kujiamini. Ukijiamini katika jambo loloto unalolifanya. Hakika haliwezi kushinda utalitatua vyema. Kwa hivo kujiamini ni jambo muhimu kwa mtu aso anaye anza kazi.

Mimi sipendelei sana kuenda hospitali kwa sababu sipendelei kutumia madawa Napenda kutumia vitu kama vile matunda wakati mimi ni mgonjwa ilhali mimi sina sigonjeki sana sana Kwa hivo mimi siendangi hospitali kwa mara mingi Tuseme kwa mwaka naweza enda mara kama mbili ama tatu ikiwa mara mingi kama mara tano hivi Lakini muda mwingi mimi na sikuwangi mgonjwa kwa hivyo sipendelei kwenda hospitali.

Inategemea ni wapi wakati mwingine upepo wakati niko mahali ambapo kuna waja wengi watu wengi kwa hivyo napendelea upepo Lakini wakati niko kwa nyumba natumia AC am mafeni Pia AC ama feni zote ziko sawa lakini mahali kuna waja wengi mahali kuna watu wengi waliokusanyika Napendelea kupawe na upepo wa kutosha.

Rangi ambayo naipenda ni nyekundu napenda vitu ambavyo vikona rangi nyekundu nguo nyekundu mazingira mazingira yenye maua nyekundu na kitu chochote ambacho kikona rangi nyekundu mimi hukipenda sana kwa hivyo napenda rangi nyekundu kwa sana.

Mafunzo. Mafunzo ya dini ni jambo la muhimu sana kwangu. Kwa sababu kutoka nizaliwe nimekulia katika dini ya kikatuliki. Kwa hivyo natambua sana dini na napenda mafunzo ya dini na pia shuguli zote za kidini nazipenda sana. Kama vile kuimba kumshukuru Mungu na mambo yote ambayo yanausu kuenda maabadini na kumtukuza Mungu.

Ujuzi ujuzi wa kufanya mambo kadha wa kadha penda ujuzi Unakuta uko na ule ujuzi unaweza fanya mambo tofauti haswa haswa ambayo yanahitaji yanahitaji kutumia mikono si vile mambo ambayo yanahitaji masomo mengi, kwa hivyo napenda ujuzi, watu ambao wanafuzana ujuzi kama vile kushona vitu kutengeneza vitu kama baiskeli, kutengeneza pikipiki na kadhalika, na mafunzo ambayo, vitu kama ujenzi, hayo mafunzo ambayo unaweza fanya wakati wowote ili kupata kipato.

Inategemea mahali nilipo wakati niko mahali kama nyumbani kwa sababu kuna baridi mingi napendelea maji ya moto lakini kwa sasa niko mahali kwenye joto kali kama vile mombasa kwa hivyo napendelea maji baridi ama maji ambayo yako na joto kiasi lakini sana sana mimi natumia maji baridi maji moto mimi hutumia sehemu ambazo kuna baridi kali.

Mimi hujenga mahusiano na wafanyikazi wengine kupitia njia tofautitofauti, lakini jambo la muhimu sana ni heshima. Kuwaheshimu wafanyikazi wenzako ili uweze kuimarisha mazungumzo kati yenu ili uweze kuimarisha urafiki kati yenu katika kazi. Kwa hivyo mimi hupenda sana kuwapa heshima wafanyikazi wenzangu na pia kuwajumulisha katika mambo wa kazi. Kwa hivyo ni kama tunafanya kazi kwa pamoja, kazi kwa kujadiliana, kazi kwa kusaidiana Sikujitenga na kufanya kazi kivyako.

Nataka kuimarisha ujuzi wa kutumia kompyuta kufanya mambo mengi sana. Aso aso nafanya mambo ya teknolojia. Nataka kuwa na ujuzi wa kufanya mambo kama vile kuandika programu ambazo zinaweza saidia jamii na zinaweza saidia kufanya mambo tofoti tofoti. Kwa hivyo nataka kuimarisha ujuzi. Taniwa mweledi katika kutumia teknolojia na kompyuta. Haswa haswa wakati ya uu ambao teknolojia imeimarika kwa njia ya juu sano. Kwa hivyo nataka kuimarishi ujuzi wangu katika maswala ya kiteknolojia na science and the level.

Ni ngumu sana. Mimi jambo la kwanza si mpenzi wa kupiga picha. Kwa hivo, mimi sina picha mingi za kuposti kwenye mitandao. Ingali ilhali sipendi kabisa kuweka picha zangu katika mitandao naeza eka vitu vingi kama vile vibonzo, picha zingine za mambo mengi, wanyama, lakini mimi mwenyewe sipendi kuweka picha zangu katika mitandao.

Ndiyo mimina wafamu majirani zangu kwa sababu mimi huongea sana na majirani wangu, nafanya mambo mengi na majirani wangu, tunayenda kutembea na majirani wangu, tunaenda tunafanya hata mambo ya tunawenda kula pamoja na majirani wangu, kwa hivyo mimi nikona ukaribu na majirani wangu.

Mimi hupendelea mahali pa kimya, mimi sio mpenzi wa mahali kwenye kelele, kwa sababu mimi sio mtu mwenye kupenda kuongea sana, ni mtu ambaye ametulia mtu mwenye kukaa pekeake. Kwa hivyo napendelea maeneo ambayo ni tulivu, maeneo ambayo hayana kelele kabisa, maeneo ambayo Hamna kelele yoyote.

Mimi si mpenzi wa kutazama televisheni aso aso Kwa kati natumia simu kwa sasa minapenda kutumia simu Mimi sijaikuwa mpenzi wa televisheni kutoka kitambo Lakini naweza tazama taarifa kwenye televisheni Lakini haswa hasw mimi si mpenzi wa kutazama televisheni kabisa.

Kipaumbele kazini kwenye swala la mawasiliano ni ile uwezo wa kuwa mnaweza zungumza kwa pamoja na mkajadili jambo ambalo likona utatanisho ama jambo ambalo linahitaji uweledi mkubwa kwa hivyo mnaweza jadiliana mnaweza fanya kazi kwa pamoja kwa urafiki, kwa ujumla ili muweze kulitatua na muweze kupata matokeo ambayo ni mazuri ama matokeo ambayo yanafika kiwango kinachohitajika.

Mimi hukuwa mtu ambae naweza shtuka kiasi haswa wakati ya ambapo naenda kutoa wasilisho langu. Nikiendelea katika wasilisho lenyewe napata hile uwoga unapotea kwa hivyo naanza kuwa na ile kuongea sasa kwanjia ambayo nasikika vizuri kwanjia mbayo sikikii kama hiyo kushtuka shtuka inapungua kwa hivyo. Kiasi nikianza wasilisho huwa nikona kauoga fulani lakini nikizoea nikizoea naanza kutoa wasilisho langu kwa we ledi mkubwa.

Mimi hutumia kinywaji cha baridi, juisi, na pia soda. Mimi ni mpenzi wa juisi na pia mimi hutumia soda, soda kama vile fanta na soda nyingi na pia mimi hutumia juisi, juisi kama vile ya karakara, juisi ya maembe, juisi ya machungwa, juisi ya nanasi.

Shughulikia muda wangu kwa kugawa majukumu naanza na majukumu ambayo yako na umuhimu sana kwa hivyo nikiingia kazini asubuhi nafanya mambo ambayo ni muhimu kwanza nikimalizana nayo naanza kutatua mambo mengine baadae mambo ambayo ni rahisi kiasi ukilinganisha na yale ya mwanzo kwa hivyo namudu muda wangu vizuri kwa kugawanya majukumu kila jukumu lanipea muda sahihi wa kulitekeleza.

Namkumbuka mwalimu wangu wa somo la geografia alikuwa anaitwa mwalimu Muzau mwalimu huyo alinifunza geografia kutoka kidato cha kwanza adi cha nne namkumbuka sana alikuwa mwalimu ambaye alikuwa mweledi katika somo lenyewe alikuwa anafunza vizuri kwa hivyo adi wa leo namkumbuka sana.

Ndiyo mimi mpenzi wahadithi zaki ajabu ajabu na napenda kuzitazama sana kuzisikiza kuhadithiwa mimi napenda kujua nini hasa icho cha ajabu kinashutua watu pia mimi nataka nishtuke ama ni ajabike kuhusu jambo lenyewe kwa hivyo nazipenda sana hizo hadithi.